Majirani huku husaidiana kwa vitu kama chakula, mavazi, naam, kwa mfano mmoja wetu akikosa pesa ya kununua chakula. Sisi kama majirani huwa tunasaidia kuchanga. Hiyo pesa aende kununua chakula au mavazi au chochote ambacho anakihitaji. Huwa tunasaidiana pia katika mambo ya kibinafsi. Ukiona kuwa unalemewa na mambo ambayo unaona unajua huwezi ongelelea na mtu lakini unaona kabisa kabisa ukijiwekea unaweza kufa ama unaweza kuwa na mawazo ambayo yanaweza kufanya utake kujitoa uhai kwa hivyo, tunasaidia pia kuongeleshana, tuone vile kila siku tutasukuma siku bila jambo ambalo litatuzuia, tumalize siku na amani na upendo. Naam kwa hivyo, tunasaidiana kwa vitu vingi. Kama ukona shida yoyote, kibinafsi yao, mambo ya chakula, mavazi, sisi huwa tunashikana pamoja, tunakutafuta, tunakuchangia, tunaku, tunakuweka mahali pazuri. Pia mimi hupenda kusaidia watu, napenda kuongelesha wale watu ambao wanasumbuka, watu ambao wako na dhiki, watu ambao wanaona maisha yao, haina imefika mwisho, haina mwendo wa kusukuma. Kwa hivyo mimi husaidia katika kifedha, na pia katika kuongelesha watu ili watu waone mwanga wa kila siku.

Resiti zangu huwa nazihifadhi katika bahasha. Niko na bahasha ambazo nimeziweka kwa nyumba kwa minajili ya kufanya hivyo kwa minajili ya kuweka karatasi na risiti. Kwa hivyo nikipata karatasi zozote na risiti ambazo nimepewa ama niza maana huwa naziweka katika bahasha ndipo ambapo nikikuja kuzitafuta ama nikizitaka nitazipata kwa haraka kwa kuwa kuna sekta ambayo nimeweka ya bahasha kuna mahali pa vitabu, mahali pa bahasha, na mahali pa vifaa vya kuchora. Kwa hivyo mimi kupata bahasha, ni kama nipata karatasi zangu na risiti. Sio raisi nizipoteze. Naam.